Mimi napenda wanyama wa nyumbani. Kama vile ngombe na mbuzi na kondoo napenda wanyama hawa kwa sababu wanatupa vitu kama vile maziwa. Na nyama napenda wanyama hawa kwa sababu wanatusaidia sana. Na vitu kama hivyo.

Mimi sijihisi vizuri wakati ninaposubiri kwenye mstari. Kwa sababu sipendi kusubiri kwenye mstari kwa sababu inachosha sana. Napenda kufika mahali pale na kuhudumiwa na kuenda nyumbani

Wakati nina wasiwasi ninajitenga na kuenda kuketi ambapo kumetulia. Mahali ambapo kuna hewa na kuketi na kufikiria na kujaribu kuvuta pumzi na kushikilia ili kuweza kutulia.

Napenda kufanya kazi na wenzangu. Napenda kufanya kazi tukiwa wengi. Kwa sababu tukiwa wengi naweza kufanya kazi haraka zaidi. Na mahali ambapo ninapokwama kuna wengi ambao wanaeza nisaidia.

Kazi ya nyumbani ninayoichukia. Ni kazi ya kufua manguo na kuosha vyombo. Sipendi kabisa kufua manguo kwa sababu kufua manguo kunachosha sana na kunafanya mtu aumwe na mgongo pia kuosha vyombo vingi.

Ndiyo mimi napiga kura. Mimi napenda kupiga kura. Mimi ni mzalendo wa nchi yangu. Ndiyo maana napenda kushiriki katika kupiga kura. Hili kuhakikisha nime kuhakikisha kiongozi aliyewekwa ni ni ule ninayetaka.

Mimi siwafahamu majirani wangu vizuri kwa sababu mara nyingi natoka, kwenda kazini. Niko busy na kazi sana. Sasa kuketi, na kushiriki, na kuongea, na kujuana, na kufahamiana nao ni ngumu.

Nikiwa mtoto, nilikuwa napenda mchezo na utani. Nilikuwa napenda mchezo wa kutengeneza mpira kwa takataka na karatasi ambazo hazitumiki na kucheza na wenzangu pia nilipenda mchezo ya huko mtoni, nilipenda sana.

Wakati wa mgogoro na mtu sipendi kuongeza hasira za huyo mtu. Mimi hujitenga na kunyamaza na kukatiza yale mazungumzo. Na kuondoka na kuenda mbali. Kwa sababu vile ambavyo naendelea kuzungumza naye ndivyo tunaendelea kukosana na kuleta mgogoro.

Chakula ambacho ninacho kipenda ni wali na kuku. Napenda sana chakula hichi. Ni chakula hichi kina ladha tamu na ya kupendeza zaidi. Mara ya kwanza kukila chakula hiki nilijihisi furaha sana. Na nilikula sana mpaka nikashiba aliyenieleza kuhusu chakula hichi ni rafiki yangu wakiti cha kwanza. Mara ya mwisho kukula chakula hiki ilikuwa ni jana tu.

Ibu wangu wa asubui ni huu. Ninapo amka ninaenda kuhoga. Bahada ya kuhoga uso. Kunawa uso. Ninapiga zohezi kwa dakika thelathini alafu naenda kuhoga mwili wote sasa. Bahada ya hapo nakunywa kiamsha kinywa. Napenda kuamuka saa kumi na moja ya asubui. Kabla ya kuondoka ninaitaji kuhoga kufanya zoezi kunywa chai hili kuondoka nina asubui nina poamuka sipendelei kuamuka nina jihisi nime choka.

Mnyama ambaye ninayetaka kumfuga ni sungura. Sungura anapendeza sana na manyoya yake meupe. Sungura ni mnyama ambaye ametulia na hapendi uchokora. Sungura ametulia wala hafanyi chochote cha kuchekesha. Mimi napenda wanyamapori wa kufugwa kwa sababu ni kama rafiki zangu tu.

Mimi ninapenda paka. Mimi ninapenda paka sana kuliko mbwa. Kwa sababu paka imetulia haina mambo mingi. Na pia paka inaweza ikawala wanyama kama vile panya kwa nyumba napenda paka kwa sababu paka ni mtulivu. Na haleti shaka nyumbani.

Napenda kutembea msituni. Napenda kutembea msituni wakati wa mchana. Kwa sababu wakati wa mchana naweza nikatazama mimea na wanyama tofauti. Napenda kutembea msituni wakati hakuna jua jingi na hakuna mvua kumetulia. Hili niweze kutembea bila shaka.

Filamu ambayo ningependa kushiriki na ambayo ninaipenda ni filamu ya Black Panther. Filamu hii ni ya hakshoni. Mara ya kwanza nilipoiona nakumbuka. Nilifurahia sana kuitazama na ilinipendeza sana. Aliyeniletea hamu ya filamu hii ni rafiki yangu. Na ningeipenda kuiona tena na tena.

Ndiyo mimi napendelea sana chakula kitamu chakula kitamu ni chakula ambacho kimewekwa vihungu vingi nyanya kama vile nyanya mafuta kitunguu dania na mingineo. Nafurahia sana chakula kitamu.

Mimi napendelea joto kuliko baridi. Napendelea joto kwa sababu joto sio kama vile baridi ambayo inagonjesha. Baridi inaweza kuleta magonjwa kama vile ya homa na kufungana ndiyo maana napendelea joto.

Chumba changu cha kulala ni chumba kidogo tu. Kuta ni za rangi nyeupe. Kitanda changu kinaridhisha. Ninapo tazama kupitilia dirishani ni naona barabara na watu na majengo. Kinacho nipendeza kuhusu chumba changu ni kisafi ni kizuri na ni kina hewa ya kutosha.

Mimi napendelea sana mazoezi yangu ya kila siku. Mazoezi ninayofanya nikiamka asubuhi. Ni kuruka kamba. Na kupanda juu ya ghorofa nikishuka. Napenda kukimbia pia. Mimi hufanya zoezi kila siku kwa wiki. Napendelea kufanya zoezi asubuhi na jioni. Na ninajihisi vizuri sana baada ya kufanya mazoezi.

Hapana, mimi sijawahi kununua tikiti za tukio kwa sababu sijawai kupendelea mambo hayo hayajawahi kuwa katika listi ya vitu ambavyo ninavyovipen.

Ili kushirikiana na timu napenda kuita watu wote kwa pamoja kuzungumza pamoja kama timu kufanya mambo pamoja kama timu na kuulizia kila kitu na kila mtu kuhusu anachopendelea.

Mimi napenda chakula ambacho hakina mafuta. Sipendelei kabisa chakula ambacho kina mafuta kwa sababu mafuta si mazuri kwenye afya. Mafuta yanasumbua afya, mafuta yanaharibu afya.

Mimi hufanya marafiki wapya? Kwa kupenda kuzungumza na watu wapya? Kwa kuenda katika maeneo mapya ambako sijawai kuenda ambako sijulikani. Wakati unaenda mahali upya unajuana na watu wengi wapya na unaweza kujua vitu na watu wapya.

Hiyo mimi nimewahi kushiriki mashindano. Mashindano ambayo nimewahi kushiriki ni mashindano ya kuogelea. Napenda sana kushiriki mashindano ya kuogelea. Kwa sababu mimi mwenyewe binafsi ninapenda kuogelea.

Kumbu kumbu ambayo ni nayo ya utotoni ni kumbu kumbu ya safari za siku kuu. Wakati wa kumbukumbu hizi nlikuwa pamoja na familia yangu baba yangu mama yangu na dada zangu. Kinachofanya ni kumbuke siku kuu hii ni kwa sababu ya muda mzuri tuliyoishi vyema na wazazi wetu. Naishi vizuri ni kikumbuka mambo hayo.

Ndiyo mimi napenda maua sana napenda maua meupe maua meupe hunipendeza sana. Maua meupe humaanisha amani napenda maua meupe kwa sababu yanapendeza macho sana.

Hali ya hewa ya leo ina jua jingi najihisi kuna joto nimevaa nguo ambayo ni nyepesi kwa sababu ya hali hii ninapenda hali ya hewa iliyo na utulivu ambayo haina joto wala baridi wakati wa hali hii ya hewa ninapenda kwenda kuogelea. Kwa hivyo.

Ndiyo mimi huvaa miwani wakati ambao kuna jua kwa sababu macho yangu hayawezi kustahimili wakati kuna jua jingi ndiyo maana mimi huvalia miwani ili kuzuilia jua jingi machoni.

Shuguli yangu ya kupendeza ni ya kutengeneza nywele zangu. Shuguli yangu pia ya kupendeza ni ya kutengeneza kucha zangu. Pia shuguli hambayo ni nae ingine ni nayo penda ya kupendeza ni ya kununua mavazi mazuri mazuri.

Ndiyo kitu ambacho ninachopenda kununua zaidi ni matunda na juisi za matunda na vyakula napenda kununua vitu ambavyo vinaweza kuleta umuhimu. Zaidi katika mwili wangu, ndiyo maana napenda kununua matunda.

Chakula ambacho ninacho kipenda jioni ni ugali na mboga. Napenda sana ugali na mboga kwa sababu ugali inaongeza mwili nguvu na inaongeza mwili. Ninapenda ugali kwa sababu inaleta mwili na pia inaongeza afya.

Sheree yangu inayo nipendeza. Ni sheree ya siku yangu ya kuzaliwa. Ninapenda siku hii sana. Kwa sababu ni siku yangu ya kuzaliwa. Nimeiweka kipa umbele na napenda kuhisherekea katika hali zuri sana.

Rangi rangi ambayo ninayoipenda ni rangi nyeupe. Napenda sana rangi nyehupe. Rangi nyeupe inaleta ni inamanisha amani. Ninaipenda rangi hii sana na inamaanisha usafi. Vitu vyangu vingi sana viko katika rangi nyeupe.

Umeme unapokatika. Mimi huasha. Huwasha taa ya mafuta taa. Nina taa ambayo inaweza kutumia mafuta taa kuleta mwangaza. Wakati ambapo umeme umeenda, mimi huwasha taa ili kuweza kuona.

Mimi nangoja barua pepe wakati mara mingi sana kwa siku kwa sababu kulingana na kazi yangu tunazungumza na wenzangu ambao tunaofanya kazi nao na pia watu ambao wanataka mali kutoka kwetu wanatumia barua pepe.

Usiku kabla ya kulala, mimi huenda kupiga zoezi. Baada ya kupiga zoezi, ninatayarisha chakula cha usiku. Baada ya kula, ninaenda kuoga. Baada ya kuoga ninaswali halafu ninalala.

Jukumu ninalopenda zahidi kazini ni jukumu la kusimamia wenzangu wanapo fanya kazi nalipenda jukumu hili sana kwa sababu ninapo simamia watu ninajihisi vizuri na najua kwamba kazi inafanywa vile ambapo ninavyo penda.

Mimi nashughulikia wateja kwanza kwa kujua ambacho wanachohitaji kwa kujua kile ambacho wanachotaka ili niweze kujua kiko hama hakiko kama kiko nafanya njia za haraka kuwapa na kama hakiko nawaeleza kuhusu ambacho kile kiko kuona kama wangependelea kuchukua hicho pia.

Napenda kuwa mahali ambapo kumetulia. Mahali ambapo hakuna watu wengi. Mali hambapo hakuna kelele. Mahali ambapo mandhari ni mazuri na ya kupendeza. Mahali ambapo upepo upo kwa wingi na ambapo kuna mahali pa ku mahali ambapo unaweza kuogelea.

Wakati ninafamilia yangu, ninapenda sana tunaposhiriki katika mazungumzo ya kifamilia, napenda pia tunapo tunapopika chakula vitamu, tunanywa sharubati pamoja, tunaenda pia kutembelea kuenda kuona maandhari mazuri na kufanya vitu kwa pamoja.

Sera ya kampuni ambayo mimi naonelea ni muhimu ni sera ambayo inaongelipea kila mtu na cheo chake. Kuna sera ya maneja, sera ya msaidizi wa maneja na sera ya wafanyikazi wa kawaida na pia sera ya mlinda lango.

Ndiyo ninapenda kwenda pwani. Ninapenda kwenda pwani sana. Pwani ni mahali ambako kuna mandhari manzuri. Yanayopendeza macho, na yanayotuliza roho. Ninapenda kwenda pwani na rafiki na dada zangu, na kujisikia vizuri.

Ndio, ninapenda kuoga na maji moto. Ninapenda kuoga na maji moto kwa sababu maji moto huzuilia baridi kuingia mwilini, hivyo inakuzuilia kupata magonjwa kama vile niumonia na homa.

Ninapenda rangi nye upe ninapenda rangi nye upe sana kwa sababu inanikumbusha amani rangi nye upe mara mingi utumika kuonyesha hamani. Ninavitu vingi ambavyo ni nanuvyo miliki hambavyo vina kokatika rangi nye upe kama vile manguo na pasia za kwangu na mara nyingi naona rangi hii kwenye mawingu.

Muziki ambao ninausikiliza mara nyingi ni muziki wa rege napenda sana muziki wa rege. Kwa sababu unafurahisha moyo, unafanya akili itulie na inafanya uishiwe na mawazo mengi.

Uzoefu wa kazi ambao umenifunza zaidi ni uzoefu wakuuliza wenzangu wakati nimelemewa na jambo fulani wakati unapousisha wenzako, kazi inafanyika kwa haraka zahidi na hauchelewi wala kusumbuka.